Kuwasiliana na watu ni mchakato wa kubadilishana mawazo hisia na taarifa kati ya watu wawili au zaidi. Mawasiliano yanaweza kuwa ya maneno kwa kuzungumza na kuandika au yasiyo na maneno kama lugha ya mwili, ishara na sauti ya usemi. Mawasiliano mazuri husaidia kujenga uelewano, kuimarisha mahusiano na kuepusha mgongano. Mimi huwasiliana na watu kwa kusikiliza kwa makini kwanza ili kuelewa wanacho sema na wanacho hitaji hutumia lugha iliyo wazi yenye heshima na inayo eleweka kulingana na mtu ninaye zungumza naye. Pia huzingatia sauti ya usemi, mwendo wa maneno na hisia za mtu mwingine. Ninapokua mtandaoni huwasiliana kwa maandishi ya kwa ufasaha na kwa nidhamu. Nikihakikisha ujumbe wangu unaeleweka vizuri bila kumuumiza au kuchanganya mtu mwingine. Kwa jumla, huamini mawasiliano bora huanza na heshima, kusikiliza na kuelewa.